Nigependa kujifunza nini kipya? Nigependa kujifunza njia ya kupata na kupata na kupata pesa. Njia ya kuwa tajiri kila dakika kila siku. Hilo ndo ni kitu ambalo ningependa kujifunza kipya? Kuunda pesa.

Mafanikio gani umeyapata kazini. Kazini nimepata ile mafanikio ya kuweza kujifunza vitu vipya. Kuweza kujifunza kusikiliza maoni, fikira na mawazo ya kila mtu na kutumia maoni hayo katika kutafuta suluhisho. Nimejifunza kuhusisha watu.

Unapenda kuandika ama kuongea? Kwa sasa nikiwa natumia teknolojia kila siku mara mingi sisi huandika, so nawezasema mimi mara mingi huandika kushinda kuongea.

Unacharge kifaa chako marangapi kwa siku, maramingi nitakicharge marambili kwa siku kwa kuwa na kitumia kwa vitu vitu vingi na kwa shugli mingi pali ya mtandaoni pia kwa kutengeneza pesa.

Jee, unahifadhi kitu cha thamani, ndiyo, ndiyo, kitu kikiwa cha thamani na kitu ambacho nakienzi, ama nakipenda, basi nitaweza nitaweza kulithamini na kuliweka vizuri ili niwe na zile kumbu kumbu.

Mnafanya nini kila jioni kabla ya kulala. Kabla ya kulala maramingi ntakula kama kawaida. After kukula ama baada ya kukula labda nisugue meno. After kusugua meno labda niingie pale bafuni nioge. Nitari.

Unasherekea mwaka mpya vipi? Nasherekea mwaka mpya kwa kumeditate na kumshukuru Mungu. Kitu ya kwanza wafikiria ni wapi umetoka, ni wapi unatarajia ama wataka kuenda. Na nini imekuzuia ama nini kinachokufanya kwa sasa hauyuko pale unapotaka kwenda hilo jambo ambalo linakuzuia ndo jambo la kufanyia kazi ndo jambo la kujinyima. Na kujaribu hivo ndo mi husherekea mwaka mpya kwa kupanga yajayo.

Je, unawafahamu majirani wako ndio, nawafahamu majirani wangu ni watu ambao sisi twakutana kila siku, sisi twasalimiana na kuongea iwapo ni iwapo ni necessary ama iwapo yafaa.

Tukio gani muhimu katika maisha yako labda ni tukio muhimu ni ile siku ambalo nilizaliwa ile siku ambalo Mungu aliamua huyu jamaa aingie hili dunia naamini ya kuwa hili ndio siku pia alinipa kitu la kufanya hii dunia. Hiyo ndio siku alinipa uwezo wa kubadilisha hili dunia. Kwa kuwa kila mtu ako hapa kucheza pati yake ama twaweza sema kila mtu amekuja kucheza scripti yake. Kwa kuwa hii ni filamu moja kubwa ambayo hata kila mtu ni character mkuu kwa story yake.